Kwa upande wangu napendelea t-shirt kwa sababu kubwa ni kwamba t-shirt ni rahisi kuvaa na hunifanya nijisikie huru katika shughli za kila siku kama kazi masomo au matembezi t-shirt hunipa faraja na urahisi wakufanya mambo bila usumbufu Pia t-shirt zinaendana na mazingira mengi naweza kuivaa nikiwa nyumbani, kazini, au ata ninapokutana na marafiki zinapatikana kwa rangi na michoro tofauti hivyo, kila mtu anaweza kuchagua, kulingana na laza yake Hata hivyo shati pia lina umuhimu wake shati huleta muonekano wa heshima zaidi hasa unapozulia hafla maalumu au hafla asi mikutano muhimu Ndiyo maana wakati mwingine napenda kuvaa shati kulingana na mazingira Kwa kumalizia ingawa shati ni muhimu Mimi napendelea t-shirt kwa sababu ya urahisi wake faraja na matumizi ya kila siku.

Kwa upande wangu, napenda sana filamu za kusisimua na zenye ujumbe wa maisha Filamu hizi hunifanya nione mambo tofauti kunifundisha masomo muhimu na kunifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha Napenda filamu za kusisimua kwa sababu hunifanya nikae makini kuanzia mwanzo mpaka mwisho hUwa na matokea yanayovutia na hadisi ambazo hazitabiliki kwa urahisi Hii hunifanya nijisikie kama niko ndani ya hiyo filamu mwenyewe pia Napenda filamu zenye ujumbe wa maisha kwa sababu filamu hizi hunifundisha kuhusu uvumilivu upendo bidii na kutokata tamaa baadhi ya filamu hunipa motisha na kunifanya niamke nikiwa na mtazamo chanya kuhusu maisha Wakati mwingine napenda filamu za vichekesho Filamu hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nifurahi muda wangu wa mapumziko Kwa kumalizia, napenda filamu za kusisimua zenye ujumbe wa maisha na pia napenda filamu zenye vichekesho Filamu kwangu, si burudani bali ni njia ya kujifunza na njia ya kupumzika.

Je wewe ni mtu wakuchelewa au kuwai? Kwa upande wangu, mimi ni mtu wa kuwai. Kuwa mtu wakuwai, hunifanya nigisikie mwenye nidhamu na mwenye mpangilio mzuri wa maisha. Ninapofika mapema na pata muda wakujiandaa vizuri na kufanya mambo kwa utulivu bila ya kuwa na presha. Kuwai kuna nisaidia kuheshimu muda wa watu wengine ninapofika kwa wakati kwenye kazi au shuleni au kwenye mkutano Hii huonyesha kuwa najali na kuwa thamini watu wengine na hii hunijengea heshima na kuaminika mbele ya wengine Pia kuwahi hunipunguzia msungo wa mawazo ninapochilewa maranyingi nakuwa na haraka wasiwasi na nahisi mtu mwenye makosa. Lakini ninapowahi akili yangu inakuwa imetulia na naweza kufanya mambo kwa umakini zaidi. Hata hivyo ninafahamu kuwa wakati mwingine kuna changamoto zisizoepukika zinazoweza kumfanya mtu achelewe Lakini binafsi ninajitahidi kupanga ratiba yangu vizuri ili nipunguze hali ya kuchelewa kadri inavyowezekana Kwa kumalizia mimi ni mtu najitahidi kuwahi Kwa sababu hunisaidia kuwa na nizamu kuheshimu muda na kufanya mambo yangu kwa utulivu Kwa mtu wakwai ni tabia nzuri inayochangia mafanikio yangu katika maisha.

Kuna nchi nyingi nzuri duniani, lakini moja ya nchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni Japani. Nchi hii inavutia kwa sababu ya maendeleo yake ya teknolojia utamaduni wake, wa kipekee na nidhamu ya watu wake. Japani inajulikana kwa teknolojia ya kisasa, treni za kasi na miji iliopangiliwa vizuri Ningependa kwenda kuona jinsi teknolojia na maisha ya kila siku vinavoenda pamoja bila kuharibu utamaduni wa asili Pia, ningependa kwenda kujifunza utamaduni wao kama heshima kwa muda usafi na namna wanavyofanya kazi haya ni mambo ambayo yanaweza kunisaidia kuboresha maisha yangu binafsi zaidi ya hayo ningependa kuona mandhari ya asili kama milima, bustani na majengo ya kihistoria kuitembelea nchi nyingine kunanifundisha kuwa dunia ni kubwa na ina tamaduni tofauti zinazopaswa kuheshimiwa. Kwa kumalizia ningependa kuitembelea Japani kwa sababu ya maendeleo yake utamaduni na teknolojia ni ndoto yangu kubwa ambayo bado naamini siku moja nitaikamilisha.

Miongoni mwa madhali nzuli sana niliowai kuiona ni mwonekano wa bahali wakati kwa jioni. Wakati jua napozama, anga linapadilika langi na kuwa mchanganyiko wa machungwa njano na nyekundu mwango wa jua unapogonga maji ya bali maji uonekana kungaa na kureta isia nzuri na ya utulifu. Mandali hii ilinifanya nigisikie amani na fula. Mawimbi ya bahali ya naposogia talatibu na sauti yake laini unifanya nipumzike kiakiri na wakati ambao mtu anaweza kusahau mawazo yake na kufulaiya uzuri wa siri manzalii unikumbusha umuhimu wakutunza mazingira yetu bali miito misitu na milima ni lasilimali muhimu ambazo zinatakiwa kulindwa ili vizazi vijavyo na vifulaie uzuli huo Manzali ya bali wakatu wajioni ni moja wapo ya manzali mzuli zaidi iliowai kuyiona ilinipamani na ilinifundisha kusamini asili na ilinikumbusha uzuri wadunia tuliyopewa.

Unapenda kucheza mchezo gani kwa upande wangu napenda kucheza mpira wa kikapu Napenda mpira wa kikapu kwa sababu ni mchezo unaohitaji nguvu akili na ushirikiano Si mchezo wa mtu moja bali ni mchezo wa timu Kila mchezaji ana jukumu lake na ushindi hutegemea na jinsi timu inavyoshirikiana mpira wa kikapu hunisaidia kiafya Unafanya mwili wangu uwe na nguvu Unachoma mafuta na huimarisha afya ya moyo Pia hunifanya nijiskie mwenye furaha na kuondoa msongo wa mawazo baada ya shughuli nyingi za kila siku Zaidi ya hayo mpira wa kikapu hunifundisha kuwa na nidhamu na uvumilivu mazoezi ya mara kwa mara hunifundisha kutokata tamaa na hata ninapopoteza mchezo Najifunza kutokana na makosa na kuboresha kiwango chango Kupitia mpira wa kikapu nimepata marafiki wengi uwanja wa mpila wa kikapu umekua sehemu muhimu ya kujifunza, kushirikiana, kuheshimiana na kujenga mahusiano mazuri Kwa kumalizia napenda kucheza mpira wa kikapu kwa sababu hunijenga kiafya kiakili na ni mchezo unaonipa furaha na kunifanya nijiskie mwenye nguvu kila siku.

Kwa upande wangu napenda sana kunywa juisi ya matunda. Juisi ni kinywaji cha baridi kinachonipa alaza nzuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Ninapokunywa juisi nahisi mwili wangu unapata nafuu asa wakati wa joto kali. Napenda juisi kwa sababu inatengenezwa kutokana na matunda ambayo yana vitamini muhimu kwa afya. Juisi unisaidia kuongeza nguvu, kuboresha afya ya mwili na kunifanya nijisikie niko vizuri kabisa. Pia ni kinywaji kinachofaa kunywa nyumbani, shuleni au baada ya kufanya mazoezi. Zaidi ya hayo juisi unisaidia kupunguza kiu cha haraka. Baada ya shughuli nyingi kunywa kinywaji cha baridi kama juisi unifanya nipunzike na kurejesha nguvu nilizopoteza Kwa kumalizia, kinywaji cha baridi nachopenda kunywa ni juisi ya matunda Kwa sababu ni kitamu, kina niburudisha na kina faida nyingi kwenye afya yangu na ni chaguo zuri ambalo ninali furahia kila siku ninapo kunywa.

Unapendelea viatu gani kwa upande wangu? Napendelea viatu imala na vyajuu kama butunapenda aina hii viatu kwa sababu vinao imala na vina nipa ulinzi mzuli wa miguu yangu viatu vyajuu unifanya nijisikie salama zaidi Asa ni napotembea sehemu zenye changamoto ya balabala mbovu au wakati wamvua Pia viatu kama buti pinafaa kwa matumizi ya mudamlefu na weza kuvivaa kazini, safarini na ata wakati washugli nzito bila kuhofia, kuchakaa, kuchoka alaka na hii unifanya niviweke kipaombele katika maisha yangu ya kila siku viatu imala unipa mwonekano wakujiamini Ninapovaa viatu vina vunifaa na jisikia vizuli na naongeza ujasili viatu kama buti pia uendana na mitindo tofauti ya mavazi Hivyo nilaisi kuvichanganya na nguo mbalimbali na pendelea viatu imala vyajuu kama buti kwa sababu vinaulinzi na ni imala ni viatu vina vyo nisaidia kutembea na nikiwa na uhakika na kujiamini siku zote.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Hii ni mada nzuri inayotugusa wengi kwa sababu Hakuna mtu anayejua kila kitu au anayeweza kufanya kila jambo peke yake kazini kuna nyakati ambazo kazi inakua ngumu kuliko kawaida Wakati mwngine, tunakutana na changamoto, mpya, majukumu, mapya, au matatizo ambayo hatujiwahi kukutana nayo hapo awali katika hali kama hizi, tunahitaji msaada Si udhaifu, bali ni ishara, ya busara na utayari wakujifunza hatua ya kwanza ninaouchukua ninapohitaji msaada kazini ni kutambua tatizo Najitahidi kuelewa ni sehemu gani hasa inanitatiza je ni ukosefu wa ujuzi, je ni muda au ni maelekezo ambayo sijaelewa vizuri kutambua tatizo hunisaidia kujua msaada gani nahitaji Baada ya hapo nauliza msaada bila ya kuwa na hofu Naweza kumuuliza mfanya kazi mwenzangu, kiongozi wangu au mtu mwenye uzoefu zaidi yangu kuuliza swali kuna nisaidia kupata ufafanuzi na kuepuka kufanya makosa makubwa Pia hujenga mahusiano mazuri kazini kwa sababu inaonyesha kuwa niko tayari kushirikiana pili na ninapohitaji msaada kazini nasikiliza kwa makini Ushauri ninaopewa ni muhimu hivyo nahakikisha napokea kwa unyenyekevu Hata kama kuna marekebisho yanayohitajika nayachukulia kama fursa ya kujifunza na kuboresha uwezo wangu Wakati mwingine msaada naopata kupitia kujifunza mwenyewe naweza kusoma kutafuta taarifa mbalimbali mtandaoni au kuangalia mafunzo yanayohusiana na kazi yangu Hii hunisaidia kujitegemea zaidi siku za badae na kupunguza kuhitaji msada wa mara kwa mara Zaidi ya hayo ninajitahidi pia kutoa msaada kwa watu wengine pale ninapoweza hili hunijenga, hunijengea mazingira, mazuri ya kazi ambapo kila mtu anahisi yuko salama kuomba msaada bila kuhukumiwa. Timu inayosaidiana kufanya kazi kwa ufanisi kwa kumalizia ninapohitaji msaada kazini huwa nafanya mambo yafuatayo. Kwanza natambua tatizo pili nauliza msaada kwa ujasiri na tatu nasikiliza ushauri na najifunza kutokana na uzoefu kuomba msaada si ishara ya kushindwa bali ni hatua ya kuelekea mafanikio na maendeleo binafsi.

Mahali gani pakihistoria ungependa kutembelea? Kwa pande wangu, ningependa sana kutembelea Izraeli. Hasa maeneo yanayohusiana na historia na maisha ya Yesu Kristu. Izraeli ni nchi yenye historia kubwa na mahali pa kipekee kwa wa Kristu wa Yahudi na wa Islam. Mahali naninapopenda zaidi kutembelea ni Yerusalemu, mji wenye migahawa, masoko na mazabahu nyingi za kihistoria. Hapa kuna kanisa la mtakatifu Petro, kanisa la mtakatifu Maria na maari ambapo, Yesu alitembelea kufundisha na kushirikiana na watu. Kutembelea maeneo haya kunanifanya nijisikie karibu na historia ya dini yangu na kunipa fursa ya kuelewa maisha ya watu wa enzi za zamani. Zaidi ya hayo kutembelea maeneo kihistoria ya Yesu Kristu kuna nifundisha maadili na mafundisho yake Najifunza kuhusu upendo, uvumilivu, huruma na haki ambazo Yesu alitufundisha Hii ni fursa ya kipeke, kwangu ya kuona, historia na kile ninachokiskia kupitia biblia. Izraeli ni nchi yenye manzali nzuri na tofauti. Kutembelea miji yake ya kale milima na maziwa kama bahari ya galilaya kuna nipa, hisia ya utulivu na furaha. Nichangamoto nzuri kuona jinsi historia dini na maisha ya kia siku yanaposhirikiana katika nchi moja Kwa kumalizia ningependa sana kutembelea Izraeli hasa maeneo yanahusiana na Yesu Kristu kutembelea mahali hapa, hakutowi tu burudani bali, pia ni napata elimu ya kihistoria, kiroho na mtazamo wa maisha. Ni ndoto yangu kuona mahali ambapo, historia na dini zinapokutana kwa naamna ya kipeke.

Eleza hali ya hewa leo Leo hali ya hewa ni ya mvua ndogo Mvua hii inaleta hali ya utulivu na baridi kidogo ambayo ni tofauti na jua kali sana siku nyingine mvua ndogo ufanya mazingira kuwa safi na yakupendeza udongo, miti na barabara zinakuwa na arufu mzuri ya mvua na kila kitu kinapendeza kuona. Hii ni Hii ufanya ni shauri kutembea au kuwa nje kwa muda mfupi ni kifurahia mvua ndogo na kupumzisha akili. Mvua ndogo pia ufanya watu wangalie hali yao na mipango yao ingine upendelea kuka nyumbani kunywa kinyuaji cha moto kama chai au kahawa.

Kwa upande wangu, mojawapo ya mafanikio makubwa nilioyapata kazini ni kukamilisha miradi muhimu kwa wakati. Mara nyingi, kazi huwa na changamoto. Muda mdogo na shinikizo la kufanikisha malengo kwa haraka. Lakini kwa mipango sahihi ushirikiano na bidii nimeweza kukamilisha majukumu yangu bila kuchelewa na kwa ubora unaokubalika. Hii inanipa furaha kubwa na kujivunia kazi yangu. Pia nimepata mafanikio katika kujifunza ujuzi mpya kazini. Kila mara ninapokabiliana na changamoto ninajifunza njia mpya za kutatua tatizo, kutumia teknolojia mpya au kufanya kazi kwa usahihi zaidi. Ujuzi huu hufanya kazi yangu kuwa rahisi na kunisaidia kuboresha kiwango cha kitaluma. Zaidi ya hayo mafanikio mengine nilioyapata kazini ni kushirikiana na wenzangu kwa mafanikio timu yetu maranyingi huwekeana malengo na kuyafanikisha kwa pamoja. Kushirikiana kunajenga urafiki, kunaimarisha mawasiliano na kufanya kazi kuwa yenye furaha. Hii ni mafanikio muhimu kwa sababu yanaonyesha kuwa kazi sio jukumu la mtu moja. Bali ni jukumu la timu nzima Kwa kumalizia mafanikio ambayo nimeyapata kazini hayahusiani tu na matokeo Bali pia na mbinu za kufanikisha kazi kujifunza kila siku na kushirikiana na wengine. Mafanikio haya hunipa motisha na hamasa ya kuendelea kufanya kazi kwa ubora na kuwa bora zaidi kila siku.

Kila mtu anayefanya kazi yoyote inahusiana na wateja anajua kuwa jinsi unavyowashughulikia wateja kunaunda mtazamo wao kuhusu huduma na kampuni. Kwa upande wangu, ninajitahidi kushughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na bila kuchoka. Kwanza kabisa ninapowashughulikia wateja nafanya hivyo kwa kuwa na mwenye tabasamu na mazungumzo ya heshima Hii husaidia kuunda hisia nzuri kwa mteja na kufanya awe na furaha. Tabasamu na maneno mazuri hufanya mawasiliano kuwa rahisi na yenye tija. Pili, ninapowashughulikia wateja nafanya na kusema kwa uwazi na kuwaelezea vizuri Ninajitahidi kuelewa kilichowaleta wateja ili kuwasiliana nami kisha natoa ufafanuzi au msaada unaohitajika. Hii hunisaidia kuepuka changanyiko na kuunda uhusiano mzuri wa kibiashara Zaidi ya hayo ninajitahidi kuwa msikivu na kuvumilia wateja wanaweza kuwa na maswali mengi au changamoto mbali mbali lakini kwa kusikiliza kwa makini, ninapata suluhisho bora kwa kila tatizo. Na hii hufanya wateja wahisi, wanasaminiwa na kuwa na imani na huduma na au bidhaa ninazotoa na pia, ninahakikisha natoa msaada wa haraka na kwa ufanisi wateja wanapopata huduma kwa wakati wanakuwa na furaha na wanarudi tena. Hii ni sehemu ya mafanikio katika biashara yoyote. Mteja mwenye furaha ni mteja wa kudumu. Kushughulikia wateja kunahitaji heshima, uvumilivu, uwazi, usikivu wa haraka. Na wateja wanaposhughulikiwa vizuri wanarudi tena. Wanashirikiana kwa furaha na hii huongeza mafanikio ya biashara yangu. Kiwa mwaminifu, mkarimu na mwenye subira ni njia bora ya kufanikisha huduma bora kwa wateja.

Kwa upande wangu, napenda kuvaa jinsi za heshima. Jinsi hizi si tu za kawaida bali, ni nguo, ambazo zina mwonekano mzuri, zinafaa kwenye mazingira ya kazi au shule Napenda jeans za heshima kwa sababu zinachanganya urahisi na azi. Zinapanua uhuru wa kutembea, kufanya kazi au shughuli za kila siku Huku zikiwa na mwonekano mzuri, unaonyesha, heshima na nidhamu. Hii ni muhimu hasa pale ninapokuwa na wenzangu au ninapokuwa kazini au kwenye biashara Zaidi ya hayo jeans hizi zinakuwa vizuri kwa muda mrefu kwa kuwa ni za ubora, haziharibiki haraka na zinanifanya nijisikie vizuri na kujiamini kila ninapozivaa. Hii ni faida kubwa kwa mtu anayependa kuvaa mavazi ya kudumu na yenye mtindo mzuri.

Napenda sana kutazama mpira wa kikapu. Michezo ni burudani nzuri yenye ushindani na inafundisha mbinu mbali mbali za ushurikiano na nidhamu. Mpira wa kikapu napenda kwa sababu unahitaji haraka, msisimuko na akili. Kutazama wachezaji wanavyopiga mabao au kushirikiana na kupanga mikakati, kunanifundisha uvumilivu, usubutu na mbinu za haraka za kufanikisha jambo. Hii hufanya michezo kuwa ya kufurahisha na yenye kutupa motisha zaidi. Michezo hufanya mtu ajisikie karibu na watu wengine. Wakati wa mechi, wapenzi wa michezo wanashirikiana, kuungana na kushangilia pamoja. Hii ni furaha isio ya kawaida na hufanya mtu ajisikia, ajisikie kuwa sehemu ya timu, hata kama haendi uwanjani. Kwa kumalizia, mchezo ninaopenda kutazama ni mpira wa kikapu. Si burudani, si kwa burudani tuu, bali pia ni chanzo cha mafunzo ya maisha. Inanifundisha ushurikiano, nidhamu, uvumilivu na furaha. Kutazama michezo, kunanifanya nijiskie, kuwa huru, kunanipa furaha na kunipa motisha ya kufanya mambo yangu kwa bidii.

Ndiyo napenda sana kusikiliza muziki wa jadi. Muziki huu ni sehemu ya utamaduni wetu. Na au nasamani ya kifeza pekee, bali pia unasaidia kuifazi historia na mila za jamii yetu. Muziki wa jadi unanifanya nijisikie kuwa karibu na asili yetu na historia yetu Kila wimbo una disi yake una mashairi yake na una maneno yanaosisimua hisia zetu Napenda jinsi ya kusikiliza viumbo palimari Vinavyotumika kuunda sauti mzuri na za kipeke muziki huu unikumbusha utamaduni wa wazee wetu na unifundisha maadili, mafunzo na mafundisho ya maisha. Muziki wa jadi ni chanzo cha furaha na hunifanya nipumzike.